Chumba ninacho kipenda ni sebule kwa sababu ni moyo wa nyumba mahali ya kupumzika na kujumuika na shughuli zinazofanyika ni kama mawasiliano na pia burudani kama vile kutazama radio na kusikiza mihuhisi vizuri na pia kwa utulivu.

Mi hupenda kununua vitu katika masoko ya wazi hapa ni soko kama la kawaida ambapo wachuuzi huuza bidhaa zao mara nyingi vyakula vibichi kama matunda na mboga au bidhaa vya nyumba.

Mimi hunywa maji ambayo husaidia usagaji wa chakula na pia kuzia kuvimba miula mlo kamili kwa kisha unakula mchanga nyiko kama vile protini, kabohiderati na pia kuna matunda. Pia usafi wa chakula kuwe na usafi ili usahiwa kuepuka magonjwa.